Naweka malengo ya kila mwezi kwa kutumia mfumo wa smart ni malengo yanafaa yawe pia mahususi na yanayopimika yanaweza kutimizika na yanayo husiana na yanayo mpango wa wakati Kwanza ninaelewa malengo ya timu na shirika kisha ninaweka malengo matatu hadi manne ya kibinafri yachangia kwa malengo haya Alafu ninagawa kila lengo kwa hatua ndogo zinazoeza kukamilika kila wiki Ninaandika malengo yangu kwenye kalenda ya kazi na kila jumatatu ninafanya ukaguzi wa maendeleo pia ninawashirikisha wenzangu ili kwa hakikishia ushirikiano wa uwazi.

Kwa kazi yangu, nina malengo ya kukua kitaalamu na kuleta athari chanya. Kwanza nataka kuongeza ujuzi wangu katika uchambuzi wa data na kukamilisha kosi mbili mwaka huu. Pili nataka kuongeza mradi mmoja muhimu wa timu, kuanzia mwezi ujao na kuhakikisha unaisha khanda ya bajeti na wakati uliopangwa. Tatu ninataka kujenga mahusiano thabiti na wateja wapya watano na kuwa faidi, wateja waliopo na huduma bora zaidi. Kitu cha nne ninataka kusaidia kufunza mafanyakazi wapya katika timu, ili waweza kujikimu baada ya miezi sita.

Ninaamka mapema kwa kawaida saa kumi na mbili asubuhi. Kwanza ninakunywa glasi moja ya chai. Ili kufufua mwili. Alafu ninafanya kunyoosha mwili baada ya dakika kumi. Kwenye mkeka wangu kwa kujikunja na kurudi nyuma. Baada hii ninaoga kwa maji ya baridi. Ili kuniamsha alafu navaa na kujiandaa kwa siku. Asubuhi ninapenda pia kuandika orodha ya shughuli za siku kwenye daftari langu. Halafu mwisho ninakula kifungua kinywa rahisi kama chai au na maandazi na kuanza kazi yangu kwa nishati.

Napanga wiki yangu ya kazi jumapili usiku kwa kutumia kalenda ya kidigitali na daftari langu la mpango. Kwanza ninaweka mikutano na miadi muhimu kwa siku zote. Kisha na hakikisha nimeacha nafasi kati ya hao. Pili, ninagawa kazi kuu katika siku maalumu. Kwa mfano jumatatu kwa mipango. Jumane kwa utekelezaji na jumatatu naweka vipindi vyakina kwa ajili ya kujifunza au miradi mikuu. Na ninaorodhesha majukumu madogo inayoweza kukamilishwa kwa urahisi. Tano ninaacha siku ya ijumaa kwa kukusanya na kukamilisha yaliyo yasiyokamilika. Lafu mishowe naweka wakati wa mapumziko na kujishugulisha na kazi zisizo za kawaida.

Ninapenda kununua vitu kwenye maduka ya ndani na soko la wakulima. Kwenye soko ninapenda kununua mboga na matunda safi kutoka kwa wakulima moja kwa moja. Hii inanisaidia kuwapa kipato chao. Pia ninapenda maduka ya rukaruka kwa vitu. Vya haraka kama sabuni na unga. Kwa mavazi na vifaa, ninatumia mitandao ya kibiashara kama jumia au masoko ya mitandaoni ya ndani. Wakati mwingine ninaenda duka la ukarabati la mitaani kununua vifaa vya. Kukarabati nyumba.

Lengolangu la muda mrefu kazini ni kuwa kiongozi mwenye ushawishi katika kuboresha sera za weze uwezeshaji na wavijana na wanawake kwa njia ya teknolojia na ujasiri mali anataka pia kuunda au kuongoza ushirika linalolenga kuwapatia ujuzi mtaji na ushawishi vijana na wanawake kuanzisha biashara zinazostahimili na kutoa ajira Pia nataka kuwa mtaalamu wakitaifa katika uchumi wa kiteknolojia kushiriki katika mijadala ya kimataifa na kuandika vitabu vya kuleta mabadiliko.

Anacheka wakati naona unasikia mamba ya kuchekesha kwenye maisha ya kila siko Kamfanda watoto wakicheza na kusema maneno yasiyotarajiwa. Au mazungumzo ya kuogopesha kwenye matatu Pia napenda kucheka na marafiki wangu Wakati tunakumbuka tulikio la zamani au kusisimia hadithi za kusisimua Wakati mwingine vichekesha vya redio na runinga hunifurahisha sana hasa ikiwa ni vya kuta kitanzania au kama vijana kucheka kunanipatia furaha Kunapunguza mkaza na kunifanya nione maisha kwa mtazamo mzuri.

Napenda watu wenye uwazi na uaminifu. Na wanesema walionea moyoni kwa heshima. Na wenye moyo wa kusaidia bila kutarajia malipo. Pia napenda uvumilivu na usikivu. Wale wanaokubali kukaa na kusikiliza hata wakati maoni yao yanapingana na yako. Upole na huruma ni tabia nyingine ninayothamini. Wezo wa kukueka nafasi ya wengine na kumtendea kwa ufadhili. Mwisho napenda ujasiri wa kukubali makosa na kujifunza. Na si kila mtu anayeweza kusema nimekosea na kujirekebisha Tabia hizi zinanijenga uhusiano na mazingira ya kutegemewa.

Wakati wa wasiwasi ninajaribu kwanza kukubali mahisia zangu bila kujihukumu Afu ninafanya mazoezi ya kupumua kwa kina kupumua ndani kwa sekunde nne kushika pumzi kwa sekunde nne na kutolea nje kwa sekunde nne Pia ninajiondoa na mazingira yanayochelea kwa wasiwasi kwa kutembea nje au kusikiliza muziki na kututia wakati mwingine ninaandika hali yangu kwa daftari ili kuona sababu ya ufumbuzi wake tena ninawasiliana na marafiki au mtu ambaye ninamuamini na au kwa usikivu na ushauri wa mwisho.